Najifurahisha kwa kusikiliza mziki sana sana pia naweza kuzungumza na marafiki au familia kucheza wakati mwingine na pia wakati mwingine kutazama filamu katika televisheni na pia kama nina muda na pesa nimetenga vizuri napenda pia kutembea mahali tofauti tofauti kama vile mbuga ya wanyama kuenda mjini kujiangalilia mambo tofauti tofauti hiyo ndio natumia kujifurahisha wakati wa furaha na pia napenda kutumia muda huo kusherehekea na watu ambao wananipenda na hali hii hunisaidia kufurahia sana wakati huo na pia kujenga kumbukumbu nzuri maishani mwangu.

Ni chakula ninacho kipenda ni nyama choma pamoja na ugali na kachumbari nyama hiyo huwa imechomwa vizuri hadi kuwa na harufu nzuri na inakuwa na ladha ya kuvutia, ikiwa na ikiwa na sehemu laini ndani iliyo iliyokaangwa kidogo nje pia ugali inakuanga iko laini na huku kachumbari ikiwa na nyanya na vitungu na pilipili kwa umbali kidogo na ukila pamoja unapata mchanganyiko wa ladha ya nyama utamu wa ugali na pia uchachu na ukali wa kachumbari kidogo na hiyo ni chakula kinachokufanya utamani kuendelea kula zaidi na chakula hicho kinapendeza zaidi kina harufu nzuri, kina ladha nzuri na pia ukikitazama unaona kiko chakula kizuri.

Bado kidogo inamaanisha imebaki kidogo au karibu au si muda mrefu kwa sababu hiyo maana hutegemea muktadha ambao inatumika kwa mfano unaeza sema chakula kiko tayari unajibu bado kidogo kwa hivo ni kuwa bado haijakuwa tayari lakini iko karibu mtu mwingine anaeza kuuliza unafika lini na ujibu bado kidogo utakuwa umefika baada ya muda mfupi lakini hata hivyo muda huo haikuwangi imesemekana ni muda wa masaa mangapi au dakika ngapi na ndo maana sasa watu wengine wanapenda kutumia kwa hivyo mtu akisema bado kidogo ni kuonyesha bado haujawasili ambapo unaenda lakini muda ambao utatumia kufika pale si muda mrefu lakini bado hujapeana idadi ya dakika ambazo unaweza kuchukua na maneno haya yanaweza kuchekesha wageni wanaojifunza kiswahili kwa sababu wanaweza kutafsiri moja kwa moja kutoka kwa kizungu, kutoka kwa maneno, still a little bila na bila kuelewa kwamba wenyeji huitumia kama jibu pana linaloweza kumaanisha subiri kidogo bado haijaisha na pale maana hayo maneno hayo yanaweza kutufunza kukuwa na subira kwa sababu yanakuonyesha kuwa jambo halijakamilika lakini pia haya kama nilivyosema maneno hayo hayakuelezi muda gani takribani muda gani utatumika na kwa hivo maneno hayo yanawachakesha wageni kwa sababu ukieleza mtu bado kidogo, yeye akitafsiri kutoka kwa kingereza anafikiri ni jambo ambalo liko karibu kukamilika lakini wenyeji wanajua jambo hilo linaweza likachukua muda mwingi zaidi kuliko ulivyotarajia.

Kuna wanyama wengi wa nyumbani, wasio wa porini, wanyama wa nyumbani ambao wako na sehemu katika maisha yetu ya kila siku na wanyama wale ni kama vile kuku, mbwa, paka, ng'ombe, mbuzi, punda na wengineo wanyama hao wana wengine wanatoa milio ya asubuhi kama vile kuku ama jogoo na milio hiyo kutoka kitambo ilitumika na watu kama njia ya kuamka na milio hiyo ilikuwa inaweza pia kuamsha watu na kuwajulisha kwamba kumekucha na wanyama wengine kama vile mbwa milio yao ilikuwa ya kuonyesha kwamba kuna jambo ambalo linatendeka nje sana sana wakati wa usiku ukisikia mbwa anatoa milio ama anabweka usiku unajua kwamba kuna jambo ambalo ama ambalo linafaa kuangaliwa na maybe kuna wezi na ndiposa ulikuwa unajua unafaa kuangalia nini kinachoendelea nje na wanyama hao wana nafasi kubwa sana ya kucheza nyumbani kama vile niliposema wanyama kama mbwa wanatumika kama njia kama ya usalama sababu wakiwa nje unajua pia wezi hawaezi kuja ama wasiotakikana pale nyumbani hawaezi kuja kutembea pale nyumbani na wanyama wale wengine kama vile kuku wanaweza kutupa nyama na mayai wanyama wale wengine kama vile ng'ombe wanatupa maziwa na pia nyama na wengine kama mbuzi pia wanatupa nyama na hiyo inatusaidia kuwa na lisha bora na na kwa hivo wanyama wao wana nafasi kubwa sana pale nyumbani mwetu.

Hapa nyumbani kwetu, tunaezasema tunaishi kwenye eneo la nusu mjini. Ni nusu mjini na ni nusu kijijini na hapa pale utapata kuna sauti tofautitofauti. Kama vile asubuhi kuna watu ambao wamefuga wanyama so utaweza kusikia sauti za wanyama kama vile kuku hata hivyo, utaweza kusikia sauti ya magari na pikipiki sana sana watu wanapokuwa wakiwa kwenye shughuli za kuelekea makazini kwao na kuanza mabiashara yao mchana mchana unaweza ukaendelea kusikia sauti za magari na pikipiki na pia unaweza ukasikia sauti za watu wakizungumza nje na pia watoto wakicheza huko nje hizo ndio sauti unaweza kuzisikia mchana na pia wakati mwingine kuna kelele za ujenzi au biashara zikiendelea sana sana ujenzi kwa sababu watu wanaendelea kujenga sana. Kwa hivo kelele ziko mingi sana mchana. Lakini wakati wa usiku, kunakuwanga na vipindi vya utulivu. Utasikia kumetulia sana na kelele ambazo utazisikia labda za gari ama pikipiki ikipita huko nje lakini ni mojamoja kwa sababu wakati wa usiku unakuwanga umetulia.

Maneno lau na laiti hutumika sana sana kueleza jambo ambalo halikutokea lakini unatamani lingetokea. Mara nyingi likibeba majuto au matumaini. Kwa mfano jina laiti mara nyingi huonyesha majuto au tamaniyo na kwa mfano kwenye lugha inatumika mtu anaweza kusema laiti ningejua mapema ningefanya tofauti. Na hiyo ni kuonyesha kwamba msemaji anajuta jambo la zamani. Na kwa upande wapili jina lau linaweza kutumika kuonyesha tamaniyo au uwezekano au hali ya kufikiria kwa mfano, lau ningekua na nafasi ningesafiri zaidi. Na hapo ni kuonyesha kuwa msemaji anaonyesha kuna tamanio au uwezekano wa kufikiria kwamba angekuwa na uwezo angeweza kufanya jambo lingine zaidi. Na kwa hivyo, maneno haya yanaweza kubeba majuto kuhusu mambo yaliyopita au pia matamaniyo kuhusu jambo ambalo ungependa litokee.

Ninapenda filamu za Kenya kwa sababu mingi zinaonyesha maisha halisi ya watu. Na pia tamaduni na changamoto zinazo kabili jamii na kama filamu ambayo naipenda ni kama filamu iliyokuwa inaitwa Nairobi Half-Life na Nairobi Half-Life filamu hiyo iliweza kuonyesha maisha ya kawaida ya vijana wanao kuwa pale mjini Nairobi ama vitongoji vinavyo zunguka mji wa Nairobi na mashida na changamoto ambazo wanazipitia katika maisha kama vile wakiwa harakati zao za kujikimu kimaisha na unaonyesha kwamba vijana wanapitia changamoto mingi sana na wanaeza kumbwa na mambo kama vile kwanza kutumia mihadarati na pia kujiingiza kwa njia ambazo si nzuri na njia hizo zinaweza kuwapeleka wakamatwe na polisi ama pia kusababisha vifo vyao. Na wasanii ambao ninawapenda sana ni kama vile Lupita Nyongo na mwingine ambaye anaitwa. Ediga beki, hao ni watu waliotokea hapa nchini Kenya na wapenda kwa sababu ni waigizaji wenye vipaji vikubwa na wamewakilisha Kenya katika hii tasnia ya filamu kimataifa na pale wanaweza kuonyesha ujuzi wao na pia inafanya watu waijue nchi ya Kenya kwa sababu wale wako kwenye filamu za kimataifa na sanaa imekuwa sana katika nchi ya Kenya kutoka kitambo na mbeleni watu walikuwa wamependa peke kutazama filamu za kutoka nchi ya Kenya kama vile ya Marekani na lakini kwa sasa wakenya wameanza kuchukua ule mtindo wa kutazama filamu za hapa Kenya na hiyo ndo imeweza kupea umaarufu wasanii wa hapa Kenya na ndo maana tumeweza kuwaona wakienda pia kukuwa kwenye filamu za huko za kimataifa huko nje ya nchi ni kwa sababu walitambulika hapa nchini kwanza na wakapendwa nchini kwanza na ndo wakaweza kukuwa na kujulikana hadi nje ya nchi.